Kama kuna kifaa kimoja cha msingi ambacho kisiwezi kukosa kuwa nacho nyumbani au mazingira ya kazi Basi kifaa hicho ni panga Panga ni chombo cha jadi na chenye kipekee sana kutokana na matumizi yake mengi na uwezo wake wa kurahisisha kazi ngumu za kila siku tofauti na zana nyingine za kisasa zinazaohitaji umeme na mafuta kuwa nacho nyumbani au mazingira ya kazi Basi kifaa hicho ni panga Panga ni chombo cha jadi na chenye kipekee sana kutokana na matumizi yake mengi na uwezo wake wa kurahisisha kazi ngumu za kila siku tofauti Kufyeka nyasi ndefu zinazozunguka boma ili kuweka mazingira safi na hata kupasua kuni za kupikia Pia nikifaa muhimu sana kwa ajili ya ulinzi na wa usalama wa nyumbani unapokabiliwa na dharura yoyote kurahisisha kwa majukumu haya yote kwa kutumia chombo kimoja tu ndiko kunakofanya nione panga kuwa chombo cha lazima na cha dhamani kubwa ambacho kila kaya inapaswa kuwa nacho.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa na uzoefu umekuwa na mchango mkubwa kabisa katika mtazamo wangu wa maisha. Kujitolea kuna kupa fursa ya kutoa nguvu, muda na ujuzi wako kwa ajili ya kusaidia jamii na kikundi fulani cha watu bila kutarajia malipo yote ya kifedha. Katika matukio nilioshiriki, nilioshikiri ni kusafisha mazingira mtaa wetu kuna kusaidia kupanga vifaa kwenye vituo vya watoto yatima na kutoa mafunzo madogo kwa vijana. Nilijifunza umuhimu wa utu na waka kukua na upamoja kazi ya kujitolea inanionyesha kuwa mwadili kwa chanya ya jamii inategemea utayari wa kila mmoja wetu kuchangia kila kidogo alicho nacho bali na kusaidia wengine uzoefu unanufaisha pia upande wangu binafsi umenisaidia kukutana na watu wapya wenye nia njema kujifunza stadi mpya za uongozi na mawasiliano na kunipa hisia ya kuridhika moyoni kwa kujua kuwa nimefanya kitu chenye faida kwa mtu mwingine ni jambo ambalo ninaamini kila mtu anapaswa kulijaribu anapopata nafasi.

Kumpokea mwingine vizuri ni utamaduni wetu muhimu sana na kwangu mimi. Hili halitaji maandalizi ya gharama kubwa. Bali huanza na nia safi na tabasamu la dhati. Hatua ya kwanza kabisa yakuerema ni kumuonyesha mgeni kuwa. Anakaribisha na kwamba uwepo wake unaleta furaha nyumbani. Kwa kwa salamu ya uchangamfu kumpa nafasi nzuri ya kukaa na kumtengenezea mazingira ya utulivu ambapo anajisikia huru na salamu. Mandio msingi mkuu wapokezi mbali na hayo kumpokea mgeni vizuri kunahusisha kumpa kinywaji kidogo kama maji au kikombe cha chai. Ya moto ili kupunguza uchovu wa safari na kama kuna uwezekano kuanda mulo wa pamoja kulingana na uwezo wa uliopo. Si lazima uandae karamu kubwa mbali ule utayari wa kushiriki nayo ulicho nacho kwa moyo mweupe ndio ubebe wa maana alisi ya utu wetu. Mwisho wa siku mapokezi mazuri yanapimwa kwa jinsi mgeni anavyoondoka akiwa na amani na kumbukumbu nzuri ya ukarimu aliyopata.

Kuhusu suala kama nimewahi kufanya yoga, jibu langu ni hapana, sijawai jaribu mazoezi hayo, hata maramoja, katika maisha yangu ya kila siku ni mezoa aina nyingi za kawaida za mazoezi ya mwili kama vile kutembea kukimbia na kufanya kazi za nguvu nyumbani na shambani ili kuchangamsha mwili wangu. Na kunipa nguvu bila kuitaji kufuata mifumo mimpya Hata hivyo ingawa sijawai kufanya yoga ninaelewa kuwa niMchanganyiko wa kunyosha viungo na mbinu za kufumua Unaosaidia kutuliza akili na kuongeza unyumbufu wa mwili watu wengi wa naifanya kama njia kupunguza msongo wa mawazo na kutafuta amani ya ndani Kwangu mimi sioni kama kuna ubaya wowote wa kujifunza na labda Ukombele nikiwa na nafasi ya nania ya kujaribu kitu kipya na tofauti Naweza kuhamua na kuoana jinsi inanyofanya kazi lakini kwa sasa ninaridhika naratiba yangu ya sasa ya mazoezi.

Kuhusu suala la kufuga wanyama. Kufuga wanyama ni jambo le nye umuimu mkubwa sana na linalo beba nafasi ya kipekee katika maisha yetu ya kila siku. Iwe ni vijijini na ata maeneo ya mijini. Kwanza kabisa kuna ufugaji wa wanyama waki uchumi na uzalishaji kama vile ya ng'ombe mbuzi na kuku. Aina hii ya ufugaji ni guzo kuu ya riziki kwa familia nyingi Kwa ni inatupa uakika wachakula chalishe kama maziwa mayai nyama pamoja na kutupatia kipato chaziada tunapouza bidhaa hizo sokoni upande wapili ni ufugaji wa nyama wa nyumbani kwa ajili ya ulinzi na au rafiki kama vile mbwa na paka wa nyama hawa wanasaidia kuongeza usalama wa boma Le tunapia kuleta umechanga mko na faraja nyumbani Hata hivyo mimi ni naamini kuwa kufuga mnyama wa aina yeyote Iwe ni kwa ajili ya biashara mapambo ni majukumu makubwa yanayoitaji utayari Inakulazimu kuwa na subira na raslimali za kutosha ilikuwa kuwapa chakula kizuri Kwa banda la safi la kulala na matibabu ya mifugo ili wanapougua ilikuakikisha wanakuwa na afyanjema siku zote.

Kama ningepata fursa ya kuandaa mlo wa ndoto zangu ungekuwa mlo rahisi lakini ulio pikwa kwa ustadi na hali ya juu na kutumia viungo vya asili vibichi kabisa sahani yangu ku nikuwa na wali wa basmati wa vanila ulio pikwa vizuri kwa mvuki ukawa mororo na mwenye harufu nzuri. Ukiambatana na kuku wa kienyeji aliye banjuka vizuri kwa viungo na kuandaliwa kwa mchuzi mzito wa nazi pembeni kwayo kusinge kuwa mboga safi za majani zilizo kaangwa kwa kitungu, saumu na mafuta ya mzeituni ili kuleta uwiano mzuri wa afya na ladha Kupande wa vinywaji na vitafunio kwa kushushia Ningependa kuwa na glasi ya juisi mabichi ya matunda mchanganyuko kama vila maembe Papa shenyo niliyo pozwa kiasi baada ya mlo huo mkuu kitamu cha kufungia shere hiyo hiyo Shere hiyo chakula Chakula kingekuwa ni kipande kidogo cha keki laini ya vanila kikiwa na kikombe cha kahawa chungu ya moto iso na sukari Kwangu mimi huo ndio ungekua mlo kamili wa ndoto zango kwa sababu Unajumulisa vionjo vyote Navyovipenda na ungeleta kurindika sana moyoni kama nikishirikia na familia na marafiki wakaribu.

Kununua na kuuza kupitia mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, Whatsapp. HiI kimekua ni sehemu ya kawaida kabisa katika maisha yetu ya kila siku. Hapa nyumbani biashara hizi za mtandaoni zime raHisisha sana maisha kwa sababu. Sasa hIvi mtu aitaj kuwa na duka la kukodisha ili kuanza biashara na mteja aitaji kutembea juani kutafuta bidha. Unaweza kuona nguo viatu na vyakula vikiwa vimepostiwa mtandaoni ukafanya mazungumzo na muuzaji na kisha bidhaa hiyo Ikaletwa pa moja kwa moja hadi mlangoni kwako kwa kutumia usafiri wa pikipiki boda boda au huduma za core carier Hata hivyo ingawa mfumo huo Unauraisi mkubwa baada kubado kuna changamoto zake ambazo zinanifanya niwe mwangalifu sana kuna changamoto ya usalama ambapo unaweza kukutana matapele wanaoweka picha nzuri za bidha lakini wakishapokea pesa kwa mpesa wanatoweka na wanatumia bidhaa zenye ubora duni kuliko ule ulio ona kwenye picha ndio maana mimi upendelea zaidi kutumia mfumo wakulipia bidhaa baada ya kuiona na na kuikagua ana kwa ana as in cash on delivery licha ya changamoto hizi uuzaji na ununuzi wa mtandaoni unaendelea kukua kwa kasi sana kwa sababu ya unatoa furusa nyingi za ajira kwa vijana na unaraisisha upatikanaji wabidha Kwa uraisi zaidi.

Kutembea kwa miguu kuna nafasi kubwa sana na ya kipekee katika ratiba yangu ya kila siku.Sioni kama N sioni kama ni njia usafiri tu, bali ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Katika mazingira ya sasa ambapo kuna msongamano mkubwa ya magari na foleni. Siezi nikaathirika kuchagua kutembea kwa miguu kunanipa uhakika wa muda wangu. Masa ni napoenda kwenye maeneo yaliyo karibu inanisaidia kuepuka usumbufu wa kusubiri usafiri wa uma na inanirusu kupita kwenye njia za mkato ambazo magari hayawezi kupita mbali na kurahisisha usafiri kutembea ni fursa yangu kuu ya kufanya mazoezi bila kuhitaji kupanga muda maalum wa kuenda 'gym' hadi thelathini kila siku kunanisaidia kuchangamsha mwili kunyosha viungo baada ya kukaa chini kwa muda mrefu kazini na kuboresha afya ya moyo wangu. Pia wakati napotembea hasa hasa asubuhi na jioni hewa ikiwa tulivu. Mimi hutumia muda huo kutafakari kupanga mipango yangu na kusikiliza muziki Hii ni tabia raisi na inayoweka uwiano mzuri kati ya afya ya mwili na utulivu wa akili yangu kila siku.

Utunzaji wa mama aliyejifungwa ni jambo la msingi sana linalohitaji utunzaji wa mama aliyejifungua ni jambo la msingi sana linaloitaji Mara tu mama anapojifungua iwe ni kwa njia ya kawaida au ya upasuaji mwili wake unakuwa umepita uchovu mwingi na mabadiliko makubwa ya kihisani hatua ya kwanza katika utunzaji wake ni kuhakikisha kwamba anapata mapumziko ya kutosha na msaada wa karibu kutoka kwa familia na katika jamii yetu mara nyingi akina mama au hao wako hujitolea kukaa na mama huyu ili kumsaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani kama kufua kusafisha na kumishikia mtoto ili mama apate muda wa kulala Kipengele kingine muhimu na lishe bora ni lishebora na yenye virutubisho kama anahitaji kula vyakula vinavyoongeza damu kuleta nishati na kuchochea uzalishaji wa maziwa ya kutosha kwa ajili ya kunyonyesha Akijadi matumizi ya supu nzito ya nyama au kuku uji wa lishe uliotiwa maziwa pamoja na mboga za majani na matunda ni sehemu ya mlo wake wa kila siku mbali na chakula usafi wa mwili na utunzaji wa vidonda hasa kwa wale waliofanyiwa upasuaji unazingatiwa sana ili kuzuia maambukizi na utulivu wa kile pia unapewa kipaombele kwa kuepuka mambo yanayomletea msongo wa mawazo.

Maandalizi ya kukabiliana na mvua kubwa katika eneo letu ni jambo la lazima ambalo lazima lichukulia kwa uzito mkubwa ili kulinda usalama wa familia na mali zetu Mvua kubwa mara nyingi uleta changamoto za mafuriko kubomoka kwa miundombinu na kukatika kwa umeme Hivyo hatua za mapema ni muhimu hatua ya kwanza kabisa uwanza na kukagua na kusafisha mitaro yote ya maji inayozunguka boma ili kuhakisha maji ya mvua yanapita kwa urahisi bila kutengeneza madimbwi au kuingia ndani ya nyumba pia tunahakikisha kuwa paa la nyumba liko salama kwa kuziba nyufa na kufuja kukote kabla mawingu mazito kuwanza kutanda kipengele kingine cha maandalizi kinalenga usalama wa ndani na mahitaja kimsingi tunhakikisha kuwa kuna kiba ya kutosha chakula kisicho haribika haraka maji safi ya kunywa na mishumaa au taa za kuchaji zikiwa na umeme Utakatika kwa muda mrefu vile vile tunachukio Tunachukua watahadari ya kupunguza safari zizo za lazima Hasa katika maeneo yenye mito au barabara zinazo julikana kujaa maji kwa urahisi.

Ya ndiyo, mimi hutumia simu yangu mara kwa mara kununua bidhaa na kulipa huduma mbali mbali na mfumo huu umekua sehemu ya lazima katika maisha yangu ya kila siku Kupitia huduma za kifedha kama vile mpesa na programu za bengi kwenye simu Sasa hivi, sihitaji tena kutembea nikiwa nimebeba pesa taslimu mfukoni, ununuzi huu wa kidigitali unanipa uraisi mkubwa sana Kwani ninaweza kulipa mahitaji ya nyumbani ni kiwa dukani kununuwa vocha au hata kulipia bili za maji na umeme nikiwa nimekaa nyumbani kwangu Bali na uraisi wa kufanya malipo ya haraka simu inanirusu pia kufanya manunuzi ya bida kutoka masoko ya mtandaoni na kuagiza chakula kiletwe nilipo mfumo huu unaniokoa muda mwingi ambao ningepoteza kusafiri na kusimama kwenye foleni ndefu za benki na maduka makubwa Hata hivyo kutokana na kuongezeka kwa visa vya wizi wa mtandaoni mimi huchukua tahadari kubwa wakulinda nambari ya siri na kufungua links vyenye kutiliwa shaka na kufanya bishara na maduka yanae aminika pekee Kwa ujumla teknolojia imeraisisha sana usimamizi wa fedha zangu na kufanya maisha kuwa ya raisi na salama zaidi.

Kitu ni nacho kipenda na kukithamini saidi kuhusu mtaa wetu ni usalama, utulivu na roho ya majirani mwema uliopo kati ya watu wanao ishi hapa. Tofauti na maeneo mengine yenye kelele nyingi na vurugu za kila mara, mtaa wetu unamazingira tulivu sana yanayompa mtu na fasi ya kupumzika vizuri baada siku ndefu ya majukumu. Majirani wanajuana kwa majina na kuna utamaduni mzuri wakua mkiana na kujuliana hali Jambo linalo tengeneza mazingira ya kuaminika ambapo kila mtu anajali usalama wa mwenzake na watoto wetu Pia ninapenda sana uraisi wa kupata maitaji ya kimsingi Hapa mtaani bila kulazimika kusafiri, mbali, mrefu Kuna maduka madogo ya bidhaa za nyumbani, soko la mboga na matunda mabichi pa moja na uduma Uduma za usafiri haraka kama boda boda zilizopo karibu kabisa mchanganyiko wa utulivu asili na uPatikanaji wa uduma muimu na ufanya mtaa wetu kuwa mahali pazuri Pafaraja kuishi huku tukiendelea kudumisha undugu na ushirikiano wakaribu kama jamiimoja.

Kuhusu majirani zangu nina bahati kubwa sana ya kuwa na majirani wazuri wenye busara ukarimu mkubwa utulivu na utulivu na amani ya mtaa wetu unachangiwa kwa kiasi kikubwa na tabia za njema na jinsi wanavyo ishi na watu kwa heshima Sio watu wa fujo au wapenda kelele, jambo linalofanya mazingira ya nyumbani kwetu kuwa sehemu tulivu ya kupumzika wakati wote bila kusumbuvu usio lazima uzuri wao mkubwa unadhihirika kupitia ule moyo wao wa ushirikiana na ujirani mwema sisi huamkiana kila asubuhi na kujuliana hali kwa dhati Tunasaidiana pale moja wetu anapokumbana na dharua au shida yote ya kimaisha Pia huwa tunaaminiana sana kwa mfano mtu akisafiri na jirani wanakua wa kwanza kulinda boma lake na kuhakikisha kila kitu kiko salama kuhishi karibu na watu wa aina hii kunani letea amani kubwa ya akili na kunafanya mtaa wetu uhisi kama familia moja kubwa.